Mziki ninaisikiza mara nyingi ni mziki wa kidini na mwana mziki ninayempenda zaidi anaitwa Nicole Simoli. Nyimbo zake zinamtukuza mungu na zinaleta hamani rohoni mwangu. Mara nyingi mimi upenda kuzisikiza wakati nina tulia nyumbani ama wakati sina kazi mwingi kazi ni. Pia napenda kusikiza nyimbo za RNB, maana pia hizo ni nyimbo zenye zinatuliza moyo na azina kelele nyingi.

Napenda kuhifadhi pesa zangu kwa njia ya benki. Inaeza chukua akaunti yenye ni ya kuhifadhi pesa kwa muda wa miezi misita au mwaka mzima na wakati ninapozikusanya zinakuwa zimepata riba ya pesa kwa kiwango stani. Ninapenda sana kuhifadhi pesa maana inanisaidia wakati niko na matumizi ya dharura na inaweza kunisaidia kutatua hiyo shida bila tashwishi.

Ndiyo napenda kuvaa kofia kwa maana inatumika kama kivuli wakati kuna juwa mukali. Mimi upenda kuudhuria michezo ya uwanjani na mara nyingi uwanajua kali enye inabidi uvae kofia ili ikuzuhie iyo kuchomwa na juwa iyo yenye inawaka kwa mukali. Napenda sana kuvaa kofia sababu pia inakuwa kama njia ya staili na kupendeza.

Kila jioni kabla ya kulala mimi hupenda kuwacha filamu, naeza kuwa na filamu yenye nilikuwa nimepanga awali ama naeza chukua nikitoka kazini ninapoelekea nyumbani. Napenda filamu kwa maana huwa zinanifundisha vitu tofauti. Napenda filamu pia zinanifanyia niwe na utulivu wa mawazo na zinaweza pia kusisimua kama vile zile filamu za vichekesho.

Ndiyo mimi upenda kupiga kura, maana ii inaniwezesha kuchagua kiongozi mwenye ana nithamu, mwenye anatu anatumikia watu wake na mwenye anabidii. Pia napenda kupiga kura, maana ii ni njia ya kujieleza na kunifanya niwe mwe.

Chakula ni kipendacho zaidi huitwa pilau. Hiki chakula kinapikwa vizuri zaidi na wale watu wapwani ama uswahilini. Unapotembelea baadhi ya hoteli zao, utapata hicho chakula chanukia kwa ata ukiwa maili mbali. Maana wanajua kukitengeneza na kukifanya kikatokezea na radha halisi na zakuvutia. Mimi hupenda pilau wakati imechanganywa na nyama lakini pia kuku huleta radha zaidi.

Kampuni ya teknolojia ninayo kuamini kwa kiwango kikubwa ni Google sababu kuni kwamba inatoa zana zinazotumiwa kila siku na mamilioni ya watu duniani Pia inatekeleza ubinafsi kwa kasi na inawekeza katika teknolojia mpya kama AI, ramani za anga na huduma za cloud Inajitahidi kuboresha uzoefu wa mtumiaji na usalama wa data Kwa jumla, Google inanikabithi huduma za kuaminika na ubunifu na zenye manufaa kwa maisha ya kila siku.

Ndiyo, nimewai fanya kazi ya kujitolea, ilikuwa katika shughuli ya kijamii, kama kusaidia jamii hau kushiriki katika miradi ya kusaidia watu wenye uitaji. Uzoefu huo ulinifundisha huruma, kushirikiana na wengine na umuimu wa kutoa bila kutarajia malipo. Pia ulinipa furaha na kuridhika.

Wakati wa baridi, napenda kukaa mahali pa joto, kuvaa nguo nzito na kunywa vinywaji vya moto kama chai au kahawa. Pia napenda kujifunika blanketi, kusoma au kutazama filamu. Baridi hunifanya nipunguze kazi na kupumzika zaidi. Jambo linalonipa utulivu na.

Ndiyo, nahifadhi vitu vya dhamani kwa umakini, uhakikisha vinawekwa mahali salama kama kwenye kabati linalofungwa hau sehemu isio raisi kufikiwa. Pia uwa niko makini nisivyonyeshe adharani hili kulinda usalama wake. Pia ningependa vitu hivi viwe mahali penye ni pasafi na penye siraisi kuonekana.

Kumbu kumbu nzuri za utotoni ni wakati wa kucheza na marafiki shuleini au majirani. Hasa michezo ya miguu ya kucheza tunachokifanya kila mchana. Pia nakumbuka wakati wa familia tukikusanyika nyumbani, tukila chakula pamoja na tukishirikiana kwenye shuguli za furaha. Kila kumbu kumbu hiyo hunifanya ni jisikiefu raa, utulivu na upendo wa familia na marafiki na uwacha tabasamu usoni kila ninapokumbuka.

Mimi hupenda kucheza mchezo wa voliboli ambayo husisimua viungo viangu vya mwili na kunifanya niwe mchangamfu. Mimi hupenda kucheza sana wakati wa likizo, wakati sina majukumu mengi ya kufanya. Huu mchezo hunifanya nikajuana na marafiki wengi, nikakuwa na afya njema kwa kucheza na kuinua misuli.

Mimi utembelea madukani sana sana wakati wa wikendi, wakati ni ni napumzika na sina vitu vingi vya kufanya. Kwa mara, kwa mara, mi hupenda kutembelea madukani ya lio karibu na mi, ili nisiwe na usafiri wambali. Pia madukani naeza pata mahali pakukaa, kula na kujiburudisha pamoja na wenzangu. Madukani pia naeza kuwa na wakati mzuri, wakuogelea na kuocha filamu.

Ndiyo napenda hadithi za ajabu kwa mfano hadithi zile tulikuwa tunasimuliwa na akina babu zetu wakati tulikuwa wadogo. Zilikuwa za ajabu ajabu, zinasisimua, zinatufuraisha na kutufanya tuwe watulivu wakati tunapo sikiza izi hadithi. Babu yangu alikuwa na hadithi za maajabu zenye sijawahi zisikia kutoka kwa mtu.

Zana za dijiti ninazo zitumia kila siku ni pamoja na kompyuta ama laptop kwa kazi, masomo na kutafuta taarifa mtandaoni. Pili ni simu ya mkononi kwa ma mawasiliano, barua pepe na programu mbali mbali. Ya tatu ni barua pepe kama Gmail, Outlook kushughulikia mawasiliano rasmi na taarifa muhimu. Ya nne ni programu za mawasiliano kama WhatsApp, team ama zoom, kushirikiana na wenzangu hau marafiki. Ya tano ni vifaa vya kuhifadhi data kama Cloud Google ama Google Drive, kuhifadhi nyaraka na kufiki nakufikia faili popote. Ya sita ni programu za burudani kwa mfano YouTube ama Spotify, kujiburudisha na kujifunza mambo mapya. Kwa ujumla, zi zana izi hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kuwasiliana na kujifunza kila siku.

Nasaidia familia yangu au jamii yangu kwa kusomesha ndugu yangu aliye mdogo za kuniliko. Pia mimi husaidia wazazi wangu kwa kuwatumia pesa wanazotumia kununua vifaa vya kutumia nyumbani mara kwa mara. Napenda pia kusaidia watoto wa ndugu yangu kwa kuwanunulia vitabu na nguo za kusherekea Krismas.

Rangi niipendayo zaidi ni rangi nyeupe. Hii rangi unikumbusha, hamani na pia usafi. Rangi nyeupe ndiyo naipenda zaidi maana mavazi yangu mengi ni ya hiyo rangi. Kwa mfano, koti zangu za kuenda kazini, shati zangu za kuenda kazini, pamoja na skati zina hiyo rangi. Pia rangi nyeupe nimeipaka katika kuta za nyumba yangu zinawezesha kudhamini usafi na kuvutia. Rangi nyeupe mara nyingi husimamia hamani na utuli.

Ndiyo nina ndege ambaye nimefuga nyumbani. Anayeitwa kuku. Mimi hupenda sana kufuga kuku maana tunaitumia kama kitoweo. Nyama ya kuku iko na afya nzuri kwa upande wa protini. Pia kuku inaweza kutupa mayai ambayo tunatumia kula nyumbani. Kuku unaweza kutumia kwa njia nyingi kama vile kukaanga, akue dry na uneweza kumchemsha na uneweza kumchoma, akawa nyama choma. Kwa njia nyingi kuku huleta manufaa nyumbani kama vile kutumia mbolea kwa zile mafagilio za nyumbani mwa kuku. Napenda kumfuga kuku maana akona manufaa mingi nyumbani.

Kinywaji nikipendacho zaidi kikiwa baridi ni soda ya Coca-Cola. Hii soda inanifanyanga nijisikie nikiwa nimeburudika, nikiwa nimechangamka na inanifanya nisikie nikiwa mkamilivu kila mara ninayoikunywa. Coca-Cola baridi pia huniwezesha mawazo yangu yakatulia na nikajisikia nikiwa na furaha.

Ndiyo, naishi mji nilipo zaliwa. Nilizaliwa mji unaoitwa Nairobi na hapo ndipo bado ninaishi hAdi leo. Huu ni mji mkubwa wa nchi inayoitwa Kenya na huu mji unapendeza na ni mtulivu. Una watu wengi na watu wanaokua na amani na wanaheshimiana.

Likzo yangu ya ndoto ni kwenda utukweni, mahali penye bahari, mchanga mweupe na upepo mwanana. Ningependa kwenda sehemu kama pwani ya diani au lamu kwa sababu ni tulivu na inapendeza sana. Ningependa kufanya shughuli kama kuogelea, kutembea ufukwani, kutazama macho ya jua. Na kuonja vyakula vya baharini. Pia ninge chukua muda wa kupumzika na kusoma bila presha ya kazi au ratiba ngumu. Ningependa kusafiri na familia au rafiki wakaribu ili tufurahie pamoja na kushirikiana kumbu kumbu nzuri. Kwa ujumla, likizo hiyo ingekuwa ya kupumzika zaidi kuliko kutembea sana. Ili nirudishe nguvu na amani ya akili.

Mimi hupenda wali kuliko ugali sababu wali unaeza kula na vitu tofauti tofauti na nirahisi kupika. Wali ndio inatengeneza chakula nikipendacho kinachoitwa pilau. Wali naeza kuikula ikiwa na kuku, naeza kuikula ikiwa na nyama na naeza kuikula ikiwa na mboga tofauti tofauti.

Ndiyo mimi upenda sana kucheza ngoma. Ngoma za kita maduni, ni ngoma za kurithisha, za kusisimua misuli na pia kufanya mchanga mfu na mwenye furaha. Napenda kucheza ngoma wakati ninapote embelea madufarafiki zangu na pia wakati tuko sherehe mbali mbali kama vile za ndoa au za kuzaliwa kwa watoto wetu.

Njia ya uraisi ya kuwasiliana na wafanyikazi wenzako za wenzangu ni kupitia barua pepe. Uwa tuna jadiliana na kulizana maswali ama kupeana muamuzi kupitia barua pepe ambayo ni raisi kuipitia na kuchambua na kujibu mwenzako kwa uraisi.

Ninawatia moyo wenzangu kwa kuwasikiliza kwa makini, kutoa mrejeo chanya na kuwapongeza kwa yale walioyafanya. Pia, nawahimiza na kuwashukuru na kuwasherekea kwa mafanikio madogo au makubwa walio jitahidi kufanya. Ili wahisi thamani na motisha. Mara nyingine ninawasaidia kutatua changamoto kwa pamoja au kuwashilikisha mbinu mpya za kufanikisha kazi, jambo linaloongeza kujithamini na mashikamano.

Ndio, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa, mara nyingi hujumuisha uchoraji uchoraji, sanamu na picha za kisanii Nilipokuwa pale, nilijifundisha kuboresha mtazamo wangu wavubinafsi, dhamani kazi ya wengine na kupata msisimuko. Pia, nilifurahia maudhui ya kipekee na uzuri wa kazi hizo. Jambo lililonifanya nijisikie furaha na msisimuko wa sana.

Mimi upendelea rangi nyeupe. Rangi nyeupe inawasilia usafi, pia inawasilia amani. Rangi nyeupe unipa hamani wakati ninapoona nyumba yangu inapendeza na pia inavutia macho sana. Napenda rangi nyeupe maana ni raisi kupata madukani na pia ni raisi kuipaka na kuidumisha uo usafi.

Ndiyo, mimi hupenda kuogelea sana kama ule wakati unakuwa ni wa kiangazi. Pia napenda kuogelea sababu hunifanya nipumzike misuli na hunifanya niskie nikiwa mchangamfu na mwili kutulia. Pia napenda kuogelea maana ni njia moja ya kufanya mwili wako upumzike na pia ni njia ya kufanya mazoezi ya misuli.

Mimi hujiandaa kwa mkutano kwa kufanya utafiti kuhusu yale ambayo tunaenda kuongelea kwa iyo siku yenye tunafanya huo mkutano kwa mfano. Ningependa kuwa na ujuzi na maarifa zaidi ili nikue na ili nikue na muda mzuri wakuboresha kazi yangu na pia kuezesha wengine waelewe zaidi ubora wa yale tunayojadili.

Kumbukumbu nzuri ninazo za shule ni inyingi. Kwa mfano, nilikuwa napendelea wakati wajioni, wakati tulipokuwa tukiwasiliana na kuulizana maswali na wenzangu wakati ulikuwa unaitua prep. Hiyo ilikuwa shule ya upili. Kwa upande wa shule ya msingi, nilikuwa napenda wakati wa breaki, wakati tulikuwa tunatoka nje kucheza na kupata chakula cha mchana. Huu ulikuwa wakati wangu mzuri, wakucheza, kurukaruka na kufurahi na wenzangu.

Aina za filamu nizipendazo ni zile za vichekesho kwa kimombo komedi. Uwa zinanituliza roho, zinanipa wakati mwema wakucheka, ufurahia na kuburudika na wale waingizaji. Filamu ninaipenda zaidi ya kichekesho ni ile inayoitwa friends. Ikona waigizaji wenye wanaweza kufurahisha mtu hata ukiwa na muda hule unajihisi ukiwa na uchovu.

Muda wangu wa bure, mimi hupenda kulala. Mimi hupenda sana kupumzika wakati niko na muda wa bure. Hii hunisaidia kupumzisha mawazo yangu, kupumzisha mwili na viungo vyangu vya mwili. Mimi hupenda kulala wakati wa saa nane, wakati tunao baada ya kula chakula cha mchana.

Kinachonifanya nifurahi sana na kunitia raha moyoni ni mtoto wangu. Napenda mtoto wangu kuliko kitu chochote duniani. Yeye hunipafuraha maana ni mtoto mtulivu, ni mtoto mwenye heshima na ni mtoto aliyeogopa mungu. Mtoto wangu hutia bidii masomoni na kila wakati hunifanya nitabasamu kwa juhudi zake bora.

Uwezo ningependa kuwa nao ni kusafiri kuenda marekani. Ningependa kuwa moja wanaoishi hiyo nchi. Sababu ya kupenda hilo jambo ni sababu ninaeza pata kazi yenye ina malipo mazuri, mtoto wangu aneza somea shule nzuri na tunaeza kuwa na maisha bora.

Ndio, nimewai kuenda kwa tamasha la mziki la nyimbo za injili. Huko tulimsifu bwana, tuliburudika na tukaimba na kushangilia kwa furaha. Ilikuwa tamasha la wanamziki waliokuwa wametoka nchi jirani. Kulikuwa na viongozi wa dini na hapo tuliweza kumsifu bwana na kuwa na muda mwema.

Kipindi nikipendacho cha runinga huitwa Norma. Uwa kinaletwa na stasheni ya televisheni inayoitwa NTV. Huwa kinakuja kila siku ya wiki, kuanzia saa mbili jioni hadi saa mbili na nusu. Mimi hukipenda maana ni kipindi cha kuburudisha na pia kina masomo na kina lengo kwa jamii zetu hicho kipindi kimenifunza mambo mengi kuhusu jamii tofauti.